Napenda mikutano ilio na malengo wazi na inayoheshimu muda. Hasa napendelea. Mikutano ya kupanga kazi ambapo kila mtu anajua jukumu lake. Mikutano ya kujifunza kubadilishana mawazo na maarifa mapya. Pia mikutano fupi lakini yenye tija. Si mirefu bila sababu. Hata mikutano ya ushirikiano.

Mie, hushughulukia wateja kwa heshima uvumilivu na ufanisi kwa ufupi na wasikiliza na kwa makini ilikuelewa hitaji au tatizo lao. Najaribu kuwa lugha iliyo wazi na enye adabu natafuta suluhisho haraka na linalo ridhisha. Pia, ninakua mtulivu hata wateja wanapokuwa na hasira.

Ndiyo, nimewaifikiri kuaanzisha biashara yangu. Ningependa biashara ambayo, inatumia teknolojia kama huduma za mitandao ama kazi za kidigitali. Inatatua tatizo halisi kwa watu kama elimu, mawasiliano au huduma. Inaweza kufanya kwa umbali bila mataji mkubwa, ya niongozea ujuzi na kimapato kwa mudamrefu.

Ndiyo, mimi hununuwa vitu kwa kutumia simu. Natumia simu kwa sababu, ni rahisi na haraka, naweza kulinganisha bei kabla ya kununuwa, ni nanunuwa muda wowote na mahali popote, njia za malipo za simu kama mpesa ni salama na rahisi. Pia hata hivyo, wakikisha inausoma maoni ya wateja na kuchunguza uwazi wanamanika.

Ningempa ushauri huu mtu anayanza kazi. Kuwa mwenyekevu na tayari kujifunza. Usijue kila kitu siku ya kwanza. Heshimu muda na watu wanofanya nao kazi. Uliza maswali bila woga unapokuwa hujaelewa. Fanya kazi kwa bedii na uaminifu hata kama kazi ni ndogo. Pia kuwa na matazamu, chanya na zubira mafanikio huchukua mda.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yeye maana. Kwa kawaida, ninashukuru kwa maisha ya mafanikio nimeyopata, ninatumia muda na familia au marafiki kwa karibu, ninakula chakula nachokipenda au keki ndogo, ninatafakari malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Si lazima sherehe iwe kubwa muhimu ni furaha upendo na amani wa moyo.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi Kwa sababu, hunisaidia kuamka na kupata nguvu kwa siku nzima, hukusanya akili na mwili kwa kazi na masomo, hufanya hisia zangu kwa nzuri chachanya, nirahisi kufanya bila kusumbua shuguli zingine, pia wengine hupenda jioni lakini mimi napendelea asubui wakati mwili bado umeamka vizuri.

Ndiyo, nimewahi kusafiri na kuona maeneo mazuri sana. Baadhi ya bahari nayopenda ni Mombasa, Kenya kwa sababu ya fukwe, nzuri, joto au tamaduni wa bahari. Naivasha nakuru, madhari ya mapombe, maziwa na wanyama wa pori. Nairobi National Park ni ajabu kuona wanyama, wakilea kwenye mji. Serengeti Tanzania kwa safari za wanyama na madhamani ya porini.

Ninajihisi kama wasilisho ni fursa, nzuri ya kueleza, mawazo na kujifunza. Kwa kawaida, huinua ujasiri wa kuongelea mbele ya wengine, husaidia kupanga mawazo kwa wazi, hukuza ujuzi wa mawasiliano, kuweka mtazamo wa mataalamu au welewa kazi, hata hivyo mara nyingi ni wazi kuhisi, shauri au kisolojia kidogo kabla ya wasilisha, lakini mazoezi na maandalizi.

Ndiyo, namkumbuka baadhi ya walimu wazuri kutoka ni shuleni. Kwa mfano, mwalimu wa kiswahili aliweza kufanya masomo kuwa ya kuvutia na kutufundisha kuandika vizuri na kuelezea mawazo. Mwalimu wa hisabati aliyekuwa nidhamu na furaha wa kufikiri kwa kina. Mwalimu wa michezo aliendeleza ushirikiano na afya ya mwili. Walimu hawa walinisaidia sio tu kufanikiwa masomoni bali pia kujenga maadili na nidhamu.

Nina kipawa cha kujifunza haraka na kufundisha wengine. Baadhi ya vipawa zangu ni kuzungumza na kueleza kwa uwazi, ninaweza kueleza mambo magumu kwa urahisi. Lugha nyingi, inaongelea kingeleza kiswahili, kiufuransa na kispania. Ufahamu wa kiteknolojia na AI, kuelewa programu na jinsi vinavyofanya kazi.

Ndiyo napigakura kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya kitaifa na kubadilisha mambo yanayohusu jamii. Kwanini napigakura ni haki yangu ya kikatiba, huinua sauti yangu kwenye mausia ya taifa, kuchangia katika maendeleo ya jamii, pia ninjia ya kuonyesha, uwajibikaji kama raia.

Ningependa kuwa na wazo wa kuthibiti muda wa kushugulikia kazi nyingi kwa urahisi. Baadhi ya uwezo ninayopenda, kujua kila kitu kinachotokea, kujifunza haraka lugha, teknolojia na ujuzi mpya, kuweka nidhamu na kubinafsi na kushughulikia changamoto bila stresi, kuweka mawazo wazi na kuwasiliana vizuri.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii ambao yanaleta ustawi kila mtu. Baadhi ya maendeleo nilayopendelea, elemu bora na yanapatikana kwa wote, kila mtoto awe na nafasi ya kusoma. Afya huduma za afya bora, hospitali za kisasa na madaktari wengi, ajira na fursa za biashara, kama vijana waweze kujitegemea, usalama na amani.

Napenda uandishi wa vitabu ambao wanachanganya fikra nzuri, somo la maisha na burudani. Baadhi ya waandishi nawapenda ni Chinua Achebe kwa sababu anaandika kuhusu utamaduni wa historia ya Afrika, J.K. Rowling kwa hadithi za kufikisha na za uburudani, Ngugi wa Thiong'e kwa ujumbe wa kikamili na kisiasa, Paul Lekoe kwa masomo ya maisha na hekima.

Sifa muhimu kwa kiongozi nzuri ni nyingi, lakini hapa ni baadhi ya muhimu zaidi. Ongozi wa mfano, kiongozi lazima afanye yale anayoambia wengine, uwezo wa kusilikizana wengine, kuelewa mahitaji na mawazo ya timu, ujasiri na kuamua kwa hekima, kufanya mzamuzi sahihi hata wakati kuna changamoto.

Napenda kupanda milima. Kwa nini napenda, hunipa starehe na utulivu wa akili, hunisaidia mwili kuwa na afya na nguvu, upanua matazamo wangu na kunifadhisha uvumilivu, ni changamoto nye furaha, ufika kilele hunipa furaha kubwa, hupatia nafsi ya kuona mandhari nzuri, ni mojawapo ya njia nzuri ya kujongeza afya na furaha.

Ndiyo, napenda hesabu. Inazipenda kwa sababu, hujenga uwezo kufikiri kwa kina na kutatua matatizo, kutumia mantiki na mipangilio, kusaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga bajeti au muda, pia kuhisiano na kitekonolojia, sayansi na kazi nyingine za kisasa. Nga wakati mwingine hesabu zinezo kwa changamoto, huzelewa kuleta kiridhika.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi najaribu kuwa mtulivu na kutumia njia ya ya akili. Kwa kawaida, ninasikiliza upande pili kwa makini ili kuelewa tatizo, ninaeza hisia zangu ili kuepuka hasira au maeneo ya kuziumiza, natafuta suluhisho la pamoja badale ya kushindana, pia ninajaribu mausiliano wazi na ya heshima.

Nimewahi kufanya kitendo cha wema kwa kumsaidia mtu anahitaji msaada. Kusaidia jirani yangu kulipa kitu, alicho hitaji lakini alikuwa hana. Kwelekeza akushirikia taarifa muhimu kwa mtu anayejaribu kupata kazi au huduma. Pia kusikiliza na kuhimiza mtu aliyekuwa na huzuni au mchangamoto. Kushiriki vyakula au vitu vyamsingi kwa familia au watu waispojiweza.

Napenda kufatilia timu ya soko ya michezo ya Manchester United. Kwanini napenda? Historia yake ndefu na mafanikio mikubwa, wachezaji wenye ujuzi mkubwa na michezo nzuri, inachangia hisia za furaha na mishikamano wakati timu inaposhinda, pia napenda pia kujufunza mbinu na mikakati ya michezo kutokana kwao.

Mara nyingi wikendi mimi hutumia muda kupumzika, kujiburudisha na kupanga wiki ijayo. Hii ni baadhi ya mambo ninayofanya. Kusoma vitabu au makadili ilikuongeza maarifa, kuzunguka au kufanya mazoezi ya mwili, kutembelea familia au marafiki wa karibu, kuangalia filamu, video au burudani nyingine, pia kupanga malengo na kazi ya wiki ijalo.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu huinua ufanisi wa kazi. Unaweza kurekodi mawazo badala ya kuandika, husaidia mawasiliano haraka, kupiga simu au kutumia ujumbe wa sauti. Unahirimisha kurekodi na kusikiliza taarifa muhimu. Pia ninarisisha tafsiri na kujifunza lugha mpya.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mfano na uwazi ili ziwe rahisi kuelekeza na zenye tija. Hapa ninatumia zifuatazo. Kusanya tarifa zote muhimu, kusanya data, matokeo na maelezo muhimu kabla kuanza kuandika. Pango muda wa ripoti kawaida kichwa, utangulizi, mwili ripoti, hitimisho na mapendekezo.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Sana sana mimi hunywa usiku badala ya kulala Ninapenda sababu ni yenye virutubisho kama protini na kalsiamu, husaidia afya na mifupa na meno, ni rahisi kunywa wakati wowote, na hutoa nguvu, hasa asubuhi au badala ya mazoezi. Nayapenda kunywa maziwa peke yake ama kwenye chai pamoja na nafaka.